Leo niliamka saa moja asubuhi. Kwa vile ni wikendi, sikuwa na haraka ya kuamka mapema. Kwa maana sina kazi nyingi za kufanya leo. Na pia siendi kazi. Kitu ya kwanza nilifanya baada ya kuamka nilipiga sala. Kushukuru Mungu kwa kunilinda usiku mzima. Baada ya hiyo, niliosha uso na kupiga mswaki. Nilichemsha chai nikaenda dukani kununua mandazi. Baada ya hiyo nilikunywa breakfast yangu pole pole bila haraka. Leo sikuenda kazini kwa sababu ni siku ya kupumzika. Asubuhi ya leo ilikuwa nzuri sana. Manake kila jambo lilikuwa shwari. Hakuna kile tatizo ambacho nilikuwa nayo asubuhi ya leo.

Mimi ningependa kuwa na uwezo wa kuenda nchi ya Amerika bila tatizo yoyote. Manake kule Amerika inajulikana kama home of opportunities. Yani kuna kazi nyingi ambazo mtu anaeza kufanya. Na pia malipo ya kazi hizo ni nzuri sana tena ni ya juu. Kuna watu wengi ni nawajua ambao walienda Amerika na kwa sasa hivi wamejenga nyumba nzuri nzuri, wamenunua magari na wakaanza biashara nyingi huku nyumbani. Inamaanisha kwamba hata mimi nikipata uwezo wa kuenda Amerika nitafaidika kikubwa maishani. Hiyo ndiyo uwezo ambao nimeomba mungu sana niwe nao maishani.

Naam mimi ni mpiga kura. Tena mwaka huu nilijisajili kwa mara ya kwanza ya pili kama mpiga kura. Nilijisajili kwa sababu mwaka jana siku piga kura. Na mwaka jana viongozi ambao waliteuliwa ni viongozi ambao hawana maendeleo kwa hivyo niliji chukua kura na niko tayari kupiga kura ili kuondoa viongozi ambao hawana maendeleo katika eneo langu.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano wakati nataka kuoana ule ninayezungumza naye. Sana sana ninatumia video kwa mawasiliano na wapendwa wangu wa familia ama marafiki zangu wa karibu. Video ya mawasiliano inafanya hufeel ni kama uko karibu na huyo rafiki yako aliye mbali sanasana kama ulitaka kumjulia hali. Na video ya mawasiliano tena sana sana mimi ninaitumia kwenye kazi.

Na mimi utoa sadaka au michango. Kama niya maana sana. Mbona nisitoe. Michango ya kusaidia mwanafunzi aende shuleni. Mimi uitoa. Kwa sababu mwanafunzi huyo ndiyo kiongozi mpyia wa jamii tena kama ni mchango wa kusaidia yule ambaye hamefilisika katika maisha. Mimi uji tahidi sana kutowa michango hiyo. Sadaka mimi utuwa kanisani kumshukuru mungu kwa yale amenitendea maishani. Wamana sadaka hiyo uenda kusaidia watoto mayatima na hata wenyeji wa kanisa ambao haweze kujisaidia kimaisha.

Mimi uweza kushiriki muda ama masaa kuminambili hivi kutumia simu kila siku. Mimi utumia simu kufanya kazi yangu. Biashara yangu yote mimi uimanage kwenye simu hii yangu. Napenda kutumia whatsapp sana sana na instagram na tiktok. Manake huko ndiyo nina posti biashara yangu na pia napata customers. Hapo hapo. Simu yangu ya kwanza ambayo nilitumia ilianza kutumia simu kama nimemaliza sekondari. Nilikuwa natumia simu ya safaricom ambayo ilikuwa inaitwa neon rei na ilikuwa simu ya kulipwa mdogo mdogo. Yani hadi ukamilishe malipo madogo madogo ndiyo niko hiyo simu itakua yako kabisa. Simu inasaidia maisha yangu. Katika mawasiliano na wateja wangu na pia katika kupanua biashara yangu. Kupitia simu na eza zungumza au kupata wateja kutoka nchi zingine ambayo imefanya biyashara yangu iendelee sana sana. Muda wakuzima simu, simuda wa mchana. Inaisi muda wakuzima simu ni wakati ambao ninataka kulala uko katikati ya usiku lakini mimi tena sipendi kuzima simu manake naweza zima simu na rafiki yangu yeyote ako katika maitaji ananiitaji ama ako kwenye shida fulani hapo ndipato atanipigia simu inaeza kuwa usiku wa manane au mchana kwa hivyo mimi sipendi kuzima simu.

Likizo yangu ya ndoto ni Thailand, mahali panaitwa Kuala Lampur. Kuala Lampur ni mjini, lakini inavitu vingi sana vya kujionea. Kuna sana nyingi, pia kuna bichi ambapo naeza kuenda kujivinjari. Nikienda Thailand, mambo ambayo ningependa kuyafanya ni mengi sana. Kuzungu, kujifunza, kuzungumza luga yao. Ingependa tena kuenda kwenye bichi. Kunywe wa madafu. Na kushiriki katika michezo mingi kule kwenye bichi tena Thailand wako na historia ya kungfu kama vile wa China. Ingependa kujifunza kungfu nikiwa kule Thailand. Siyo kwa minaji lia kupigana lakini kujikinga na wahalifu nikienda kusafiri kule Thailand ningependa kuenda na mpendwa wangu. Yani my girlfriend. Kwa maana amekua na mimi sana sana katika mabaya na mazuri nikienda Thailand mimi ninge penda kutumia ndege. Kwa sababu usiwezi kutembea ama kutumia gari kuenda kule. Njia refu sana na itanichukua siku nyingi. Lakini nikitumia ndege ni siku moja tu na itakuwa nimefika.

Kuongeza uzalishaji wangu, mimi hufanya mambo kadhaa sana. Kwa for example, mimi nina biashara yangu, ambayo inasaidia wenye mahitaji, walio na mahitaji mingi, wanakuja, wananunua, kile wanahitaji. Na hiyo, ndivyo mimi naongeza uzalishaji wangu. Tena mimi nina mashamba mengi sana. Shamba yangu ingine ya kuzalisha mahindi. Baada ya hiyo mahindi kuwa, mimi huuza kupata kipato. Mahindi hiyo husaidia watu wengi sana kupata chakula ya kujiendeleza kila siku. Hivyo ndivyo mimi huongeza uzalishaji wangu.

Mimi hutumia muda wa masaa kumi na mbili mtandaoni kwa siku. Manake biashara yangu yote, mimi ninaimanage kupitia simu hii yangu. Wateja wangu wote ninazungumza nao kupitia simu. Mawasiliano na wapendwa wangu yote ni kupitia simu. Ndiyo maana masaa yote kumi na mbili ninatumia kwenye simu. Simu ni muhimu katika wakati huu wa kiteknolojia. Kila kitu naitumia naifanya kwenye simu yangu. Hata malipo ninapopanda gari kuenda mahali ama ninapoenda kununua chochote. Malipo ni kutumia simu. Kulipa nauli, mimi hutumia simu kwa maana sipendi kubeba cash. Ndiyo maana ninatumia muda wa dakika kumi na mbili kwenye simu yangu.

Zana sana ni napenda kunywa kahawa asubuhi. Kahawa hunifanya ni kue active katika kazi zangu za mchana. Kila ni napoamka, mimi utaharisha kahawa na kuinywa pole pole. Hata nikienda kazini, mimi hubeba kahawa ingine ambayo nitakunywa nikiwa kule kazini. Kahawa ikona benefits nyingi sana katika afya yangu kama mwanaume. Na pia inanisaidia kunipa ile nguvu na kuwa active kufanya kazi zangu za kila siku.

Zawadi ambayo nimewai kupokea tangu nikiwa mdogo ni simu ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa mwaka mbili iliopita. Siku hiyo niliyaalika marafiki zangu kuja kwenye sherehe yangu ya kuzaliwa kunisaidia kusherekea siku hiyo yangu. Wengi waliniletea zawadi nyingi sana, wengine waliniletea viatu nguo za kila aina lakini ile zawadi ambayo ilikua ya pesa nyingi sana na ambayo ilitoka nje ya nchi ilikua simu. Ni simu ya Samsung, inaitwa Samsung Galaxy S22 Ultra. Simu hiyo ni simu ambayo mimi mwenyewe, nimekua nikichanga pesa, nikiamini kwamba siku moja nitainunua. Lakini ghafla, rafiki yangu moja anayefanya kazi kule ugaibuni, aliniletea kama zawadi siku yangu ya kuzaliwa. Nilifurai sana.

Shuleni nilipenda somo la biyashara, business studies. Somo hilo nilipenda kuisoma wakati wowote. Na pia mimi nilipenda kuongea mambo ya biyashara sana sana. Mambo inawusiana na pesa, jinsi inchi inaendelea, inajendeleza ki biyashara na inchi zingine. Mimi niliibuka nambari moja ama mbili ama tatu katika darasa zote wakati tulikuwa tunafanya mtiani na somo hilo tu ndio ilinifanya nikaibuka mshindi. Mbona somo la biashara ilikuwa ikinifungua akili. Nilitaka kujua zaidi jinsi pesa inavyo tumika, jinsi ya kuuza, jinsi ya kupata faida, jinsi ya kupata wateja wengi katika biyashara. Iyo ndio ilifanya nipende somo la biyashara shuleni. Hata walimu wengi walinipongeza sana nikapata zawadi nyingi kwa sababu ya somo la biyashara ambao iliniwezesha kufika mbali. Hata sikuwa sasa baada ya shule, somo hiyo ime nsaidia sana mbona. Kila kitu ni biyashara na kila kitu inatumia pesa kwa wakati huu. Ukitaka kuenda kununua, lazima utumie biyashara. Ukitaka kuuza lazima utumie akili ya biyashara. Ndiyo mana mimi nilipenda somo hiyo. Ata wafanya kompyuta, wanatumia akili ya biyashara kufanya mambo yao. Akitaka kufanyia mtu kazi fulani na kompyuta, lazima wazungumze biyashara, atamlipa pesa ngapi, nifaida gani atapata, ndiyo mana mimi nilipenda somo hilo shuleni.

Kwanza siku yangu ya kuzaliwa naisherekea kwa ku invite wapendwa wangu, marafiki wa karibu, watu wa familia hata wazazi. Siku hiyo uwa siku yangu nzuri sana ambayo ninaiheshimu maishani mwangu. Kwanza siku ya kuzaliwa, sisi huanza na kupika vyakula, sisi huanza kupika vyakula vya kila aina, pilau, biriani, kuku. Na vinywaji pia ukuwepo, soda, maziwa, na hata pombe kwa wale ambao wanapenda pombe. Baada ya hiyo, wageni huanza kukuja, walio alikwa, wanapokuja wao ukaribishwa vizuri sana. Sisi huomba hapohapo watu huanza kujuliana hali na majina, yaani introduction. Baada ya introduction huwa tunakula kwanza ili kila mtu apate nguvu. Baada ya kula ni wakati wakusikiza mziki. Kila mtu uwekewa ile mziki anayoipenda. Sasa baada kwenye mziki ndipo tunaendelea na kukata keki. Na watu kutoa zile zawadi ambazo waliletea kijana mzaliwa, sherekea siku ya kuzaliwa. Hivyo ndio ndivyo ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa.